Kusema ukweli, si jui chochete kuhusu wakati mkua besiboli. Lakini mchezo wa bosiboli nimeusikia marachache sana masikio ni mwangu. Na nadhani ni mchezo ambao hauko sana kima taifa. Labda, kikubwa nacho una nifura na namna wachezaji wanavo jitoa kukatika mchezo huo. Na mashabiki wenye kuupenda mchezo kinda kinda.

Ndiyo, nimeshawai kuenda kwenye tamasha la mziki, hasa mziki wa bongo flavor. Kwanza, watu wengi hujaa kwenye tamasha hilo. Pili, watu wengi huwa wanakua nafuraha sana. Kwa sababu ya tamasha hilo, wengine hucheza, wengine huenda kwa ajili ya kuona wasichana warembo, wengine huenda kwa ajili ya kupumzisha, fikra zao na mawazo yao.

Kusema ukweli, sijawai andaa ripoti ya kazi. Japo kuwa mimi ni kiongozi kazini ila mimi ni kama mwenyikiti. Katibu wangu mara nyingi ndio huwa anaanda ripoti za kazi namna gani kazi, imefanyika, imefanyika ndani ya muda gani, imetumia gharama kiasi gani, imetumia watu wangapi na wana malengo gani. Mimi sijawai kuandaa ripoti yoyote.

Ndiyo, napenda kula wali na ugali kwa sababu ni vyakula ambavyo vina wanga mwingi na pia vyakula hivyo vinasaidia katika ukuaji, utengenezaji wa sukari ila napenda kula kwa kiasi kwa sababu wanga ukizidi uneweza ukasababisha ukasababisha magonjwa kama ya kisukari ambayo baadaye inaweza kuwa na madhara.

Mimi wateja wangu nawashughulikia kwanza kwa kuwalinda sana wateja wangu. Pili kwa kujua wanataka nini, wanataka huduma ya namna gani na wanahitaji huduma ifanyikaje kwa sababu wateja ndiyo ambao wamenifanya mimi nifike hapa kimafanikio ya kiu.

Mimi kwa siku mtandaoni naeza nikatumia karibuni masaa hata kumi na mbili au kumi na nne. Kwa sababu asilimia kubwa ya mambo ninayoyafanya, nasoma mtandaoni, nafanya biashara mtandaoni, napata habari zangu za kila siku mtandaoni, ninawasiliana na watu mtandaoni. Kwa hiyo mitandao imechukuwa nafasi kubwa sana kwangu mimi.

Kumbukumbu nzuri ambao ninaotokea ututoni ni pale ambapo Mimi nilishinda na kuwa wa kwanza katika mtihani Nilifurahi sana Kwa sababu nilikuwa napenda sana kusoma na nilikuwa msikivu sana kwa wakubwa Pia kumbukumbu ya kuwa nyingine ni wakati mimi nimeanza kuendesha baiskeli nikiwa na umri mdogo sana.

Msimu wa mwaka unaopenda zaidi ni Msimu wa siku kui wa mwezi wa kumi na mbili, kumi na moja Kwa sababu kwanza ni Msimu wa siku kuu, pili ni Msimu ambapo likizo nyingi ufanyika Sikoku kama Christmas mwaka mpya Ndiyo maama unapendwa sana kwa sababu watu wengi wanakutana nyumbani Wanashirikisha na mambo na masuara tofauti tofauti.

Mimi napendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali kwanza huharibu macho, huumiza macho na inakuwa ni vigumu sana kuona na ukipata mwanga mkali sana wakati mwingine unaweza ukawaii kupata usingizi. Ndio maana mimi napenda mwanga wa saizi ya kati ili niweze kuona katika hali ya kawaida na macho yangu yasiweze kuharibika.

Simu yangu uwa mara nyingi naitumia kila siku na kila mda. Kwa sababu mambo yangu mengi biashara kazi mawasiliano natumia simu. Na program ambayo nayoipenda sana ni sehemu ya kupiga simu, Whatsapp, Facebook, Instagram na Google. Pia simu yangu ya kwanza na kumbuka nilinua wakati niko katika kidato cha pili, tecno n2 na simu inasaidia sana kwa sababu ni chanzo cha mawasiliano, chanzo cha fedha, chanzo cha kukutana.

Mara nyingi napenda kufurahi pamoja nao, kubadilishana mawazo, kupeana ushauri na kusaidizana nao. Kwa sababu marafiki ndiyo watu wangu wakaribu sana ambao wanajua mambo yangu namna gani nafanya mambo. Kwa hiyo mara nyingi huwa napenda kubadilishana mawazo, kufanya nao biashara, ili kila mmoja aweze kufanikiwa.

Ndiyo nimewai kufikiria kuanzisha biyashara kwanza ni mzuri naweza naanza hatua wa kujitegemea Pili biyashara angu itakuwa inanifundisha mi kuwa na usumamizi mzuri ili ni siweze kupata hasara Tatu Kadri navopitia chagamoto ndivo navopitia navopata ujuzi na ufuangozi namnagani inabidi biyashara iyende.

Mimi maktabani mara chache sana kuenda. Bila mara nyingi, mimi napenda kusoma binafsi kwa kutumia mtandao na teknolojia. Kwa sababu sasa hivi, kama unataka kitabu chochote, unataka taarifa zozote, au nyaraka zozote, unaweza ukazipata kupitia mitandao ya kijami.

Ndio nimewahi kuona bahari kwa sababu mimi nimezaliwa kwenye mazingira ya bahari, maeneo ya kijamboni Dar es Salaamu, kwa hiyo bahari kuivuka, kuiona, kula samaki wa bahari ya Hindi, kuogelea, na kufanya mambo mengine ndani ya bahari ya Hindi nimeyafanya. Kwa hiyo bahari huwa inautulivu mzuri sana.

Maranyingi huwa kwanza na kaa tunakaa vikao vingi sana kwa ajili ya kuimarisha umoja wetu pili huwa tunafahamishana inapotokea changamoto tunafahamishana kusaidizana na huwa tuna tabia kuchunguza nini chazo cha changamoto na tunafanyaji changamoto itokee na tunafanyaa nini changamoto isitokezee maranyingi.

Mara nyingi kwanza naangalia bidhaa gani naitoa. Na iyo bidhaa hiko sokoni ni bidhaa namba ngapi. Jee, bidhaa hiyo inaubora gani na inakubalika vipi sokoni. Na baada ya kujua hivo, nitataka kujua, ni namna gani nitakaoweza kuongeza uzalishaji wangu ili bidhaa hiyo iweze kusamba zaidi sokoni.

Aliyenifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu. Aliniuliza kwanza, kuna mambo muhimu na ya kwanza kufanyika. Na bila kuyafanya mambo muhimu, yanaweza kasababishia hasara au madhara badaye. Kiasi kwamba, nikabaki kuwa maskini au kutokuweza kufanikiwa katika maisha yangu.

Mazoezi ya mwili kwa siku nafanya mara mbili, asubui na jioni. Nafanya mazoezi hayo kwanza ili kuondoa taka chafu mwilini, pili, kuhimarisha afya yangu, tatu, inanisaidia mimi kueza kuanza siku yangu vizuri. Kwa sababu napotoka kuamuka uwa mara nyingi na kuwa na hali ya usingizi na ucho.

Ndiyo, ningependa kucheza mchezo ya video kwa sababu kwa mchezo ya video kwanza itanisaidia mimi kufahamiana na watu wengi, itanipatia kipato na ajira na michezo ya video pia inakufanya uingie sokoni kwa rahisi kuweza kuwa mtu wakutangaza bidhaa za watu tofauti tofauti au za kampuni tofauti tofauti.

Kuhusu wasilisho na jiisi vizuri kwa sababu ni kazi ya mikono yangu na ninawasilisha kitu ambacho nimekifanya, nimekichunguza na kujua faide na madhara yake na wasilisho linanisaidia mimi kupata soko kufamia na zaidi na kufaamisha watu ujuzi wangu na taaluma yangu juu ya jambu fulani.

Kwa kawaida huwa nalala masaa kumi na nane kwa sababu ndiyo masaa stahiki ya kulala na ni mazuri kwa afya ya. Yana nifanya niwe na afya ya akili nzuri, yana nipunguzia msongo wa mawazo, yana nifanya nipate nguvu ya kuweza kufanya kazi siku nyingine bila kuwa na uchovu wa aina yoyote ile ile kwenye siku yangu nzima.

Mara nyingi sikukuu yangu naisherehekea kwanza kwa kuwakaribisha majirani, marafiki na ndugu, pili kwa kuandaa chakula kizuri, kitamu, kunywa, kusikiliza muziki. Na wakati mwingine huwa napenda kutoka, kuenda na familia yangu, kuenda sehemu tulivu na kueza kufurahi pamoja.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto na huwa mara nyingi nayatumia maji ya moto kwenye mazingira ya baridi. Kwa sababu, ukioga kwa kutumia maji ya baridi yanaweza kusababisha ukapata ugonjwa kama limonia au ugonjwa wa mapafu ambao baadaye ukakusababisha uweze kuwa na changamoto za kiafya ambazo sio nzuri kwa maisha ya sasa.

Siku zangu za wikendi mara nyingi jumamosi na jumapili kwanza nazitumia kupumzika na wakati mwingine nazitumia huwa kwa ajili ya familia zangu yangu na kuenda kwenye vikao. Na huwa mara nyingi naenda sehemu fulani nikipata muda kwa ajili ya vikao au kupigia stori nakunywa soda au kinywaji chochote na mambo ya kawaida hufanya labda kureview kazi nilizozifanya na huwa mara nyingi napenda ku weekendi na marafiki zangu. Na kufanya mambo mengine mazuri na ya kunipendeza.

Mimi nimezaliwa mji wa Dar es Salaam na nimekulia hapo. Na mji huo unavitu vingi vyaf kuvutia kwa mfano kuna barabara nyingi zalami, kuna majengo, makubwa ya kisurikari, magolofa. Na mambo mazuri ya ututoni ni kwamba ulikuwa ni mji ambao umechangamka sana na ni mji ambao unakua ila kwa sasa umekua. Kubwa katika mji iyo kinachofanyika ni biashara na itaji kurudi pale kwa sababu mimi kwa sasa ni mfanya biashara mzuri sana.

Changamoto nazo kutana nazo kazini kwanza ni kuto kusikilizwa na watu wengine. Pili ni kudharaulika hasa wakiutazama mwili wangu wakidhani ni mdogo kumbe ni mkubwa kiumri na cheo. Tatu changamoto nyingine wakati mwingine kumekua hatupati mali ghafi nazo utakia kazini kwa wakati.

Mfanyabiashara mkubwa bora zaidi naye mfahamu ni anaitwa Said Salim Baresa na nampenda kwa sababu ni mfanya biashara mkubwa na ni wazamani. Ana uzoefu, anautulivu na anauwezo wakusimamia biashara zake vizuri hata kama ziwe nyingi kiasigani. Na kumbuka kitu cha ajabu alichofanya ni pale ambapo alipo amua kuingia kwenye tasnia ya mbali na kuweza kutengeneza vingamuzi vya azamu. Na pia, hicho jifunza kutoka kwa kwake nikwamba, tunahitaji kuwa kwanza na upendo kwa kile tunacho kifanya pili kusaidia watu wenye shida mbali mbali. Na huwa na hisi kuwa atazidi kufanikiwa, ata atakapo fariki bado kuna watu ata acha kumbukumbu kubwa sana kwenye macho au na macho vya watu.

Chakula kikubwa ninacho kipenda mimi ni wali samaki. Wali samaki ni chakula ambacho huwa napenda kukila sana. Na huwa napenda nikila nikiwa nyumbani. Huwa kinaladha tamu nzuri na ya kunukia. Mara kwanza nilikula wakati niko mdogo nilipo pikiwa na mzazi wangu. Na sikuelezwa na mtu yoyote ni chakula kililetwa mezani kula ndotokea siku hiyo nikaanza kukipenda. Maramwisho kula ni jana jioni kula na nilifurai sana.

Natumia teknolojia ya sauti hasa ninapofanya mafunzo yangu ya mtandaoni kwa sababu huwa nahudumia watu tofautitofauti mtandaoni kwa kutumia teknolojia ya sauti inanisaidia mimi kuweza kuwafikia mamia ya watu na kuweza kufanya kazi yangu kwa ubora mzuri.

Ndiyo, nazigawa taka zangu. Nazigiwa taka zangu kwa njia kuu tatu. Kwanza, taka zisizo na madhara, taka zilizo na madhara au atarishi, na taka zilizo na madhara zaidi au makubwa au atarishi zaidi. Taka zisizo na madhara, zinaweza, ninazigawa taka hizi ili kuweza kuwa na njia nzuri ya kuweza kuthifadhi isiwe na madhara kwa wengine tena.

Kila asubuhi huwa kwanza naamka na anza kusali mimi na familia yangu, pili naenda kujianda kuoga kwa ajili ya kazini, tatu na kunywa chai, nne naenda kazini. Na kila asubuhi bila kusahau huwa napenda sana kufanya mazoezi, ili niweze kuchangamsha mwili wangu vizuri kwa ajili ya siku ya.

Kuhusu mtaa wangu kwanza napenda ni mazingira tulivu, hayana buguthi sana, pili ni mazingira ambayo yana hewa nzuri na hayana watu wengi sana. Kwa hiyo ninakuwa na uwanja mkubwa wa kuweza kufanya vitu vyangu bila kelele au buguthi ya mtu yoyote ile katika mtaa wangu.

Mimi napendelea chakula chenye ladha tamu na mzuri, hasa ladha ya ndizi ya ladha ya chungwa. Kwa sababu chakula hicho, hua inakaa, mdomoni, muda mrefu na pia huwa kinaufurahisha moyo wangu. Ladha ya ndizi na machungwa huwa ni ladha ambayo ninaipenda sa.

Mimi ni mtu wa kuwai mara nyingi sana. Kama utaona nimechelewa labda, kuna dharura imetokia au nimepitiwa. Kuwai kuna nifanya nipate muda wakutafakari au kuona nama nzuri ya kufikia kikao na kuwa na nguvu mpya ya kufanya kikao. Na kuwai kuna nifanya niwe ni mtu ambaye ni naaminika sana kwenye biashara tofauti.

Maranyingi mchana huwa napenda kukula sana ugali. Kwa sababu ugali ni chakula ambacho kina wanga mwingi kwa hiyo kina nguvu. Kwa hiyo ni kikitumia mchana kina nisaidia mimi niweze kupata nguvu za kuweza kuendelea na shughuli zangu za kila siku bila uchovu wa aina yeyote. Na ugali huwa unawanga ambao unaleta nguvu mwilini.

Wakati wa mapumziko ya mchana, maranyingi huwa nafika kwa ajili ya kupumzika na kulala sana. Na kama nipo kazini huwa mara nyingi natumia muda wakupiga story na watu, kubadilishana mawazo, kukutana na watu ili kuongeza, uhusiano mzuri na watu wengi.

Mchezaji bora wa mchezo wa kikapu ni anaitwa Libro James. Ni mchezaji bora kwa sababu anajituma sana na ana kumbukumbu nyingi sana za ushindi kwenye asilimia kubwa ya michezo aliyocheza. Nampenda mchezaji huyo kwa sababu anajituma na anajua anachofanya uwanjani. Na mchezo alioufanya ni pale ambapo alishinda goli timu ya timu yake pinzani kwa kuruka urefu mbali mkubwa sana. Na huwa wakati mwingine nikimwacha huwa nahisi furaha na nahisi kuwa atashinda muda wa.

Sifa kubwa muhimu kwa kiongozi mzuri kwanza awe msikivu, pili awe mtii, tatu awe chini ya sheria, sio juu ya sheria. Nne, awe anajua kutatua changamoto na kusuluhisha changamoto papo kwa hapo. Sita awe na hekima na busara katika kufanya maamuzi ya watuwe.

Kompyuta mara nyingi nazitumia kwa ajili ya biashara zangu za mtandaoni, kwa ajili ya teknolojia na kwa ajili ya mafanikio yangu binafsi. Na mara nyingi kompyuta huwa natumia kuifadhi taarifa zangu unyeti na muhimu kwa sababu kwa kutumia kompyuta, si rahisi sana kwa taarifa zangu unyeti na muhimu kuweza kupotea au kubadilisha sehemu.

Mafanikio niliyopata kazini kwangu kwanza, kuwa na kipato kizuri, kuweza kuilea familia yangu, kufungua biashara yangu binafsi. Mafanikio mengine nilipopata nafasi ya uongozi kazini kwangu. Kwa hiyo nilipata ujuzi wa kuweza kuongoza watu wa aina tofauti tofauti na namna gani ya kuweza kushuguli.

Mimi napenda mwandishi wa vitabu anaitwa Ngungi wa Thiong'o. Ni mwandishi nguli sana kwa sasa ameshatangulia mbele za haki. Vitabu vyake vinaelezea uhalisia wa maisha ya mwafrika namna gani mwafrika anavyopitia changamoto na kuweza kuzishinda changamoto hizo. Na namna gani mwafrika aliweza kuwa na tabia wakati yuko chini ya mkoloni.

Tabia ya kuiba na kulalamika na tabia ya unafiki. Tabia ya kuiba kwanza inaondoa uaminifu kwa watu na imani. Tabia ya unafiki inasababisha uchonganishi au kukumbanisha watu. Na tabia ya kuwa kutokua makini na kazi unazosfanya. Pia ni tabia mbazo zinarudisha nyuma na kusababisha umaskini.

Ndio, napenda kuvaa kofia, lakini sio mara zote Kofia kwanza yana nifanya na wonekano mzuri, na kofia ina nikinga na jua kali sana. Na kofia huwa ina nifanya watu wengi wani sahau. Na wakati nataka kujificha jua ya kitu flani, huwa navaa kofia kwa sababu itakuwa ningumu sana watu kuniona.

Mimi mara nyingi napendelea sana tisheti kwa sababu inamikono mifupi pili nirahisi kuivua tatu hahitaji mpaka inyoonshwe ipigwe pasi. Nne tisheti huwa yanifaa hata kwenye shughuli zangu na huwa tshati navaa mara chache sana labda kama kuna vikao maalum ya kio.

Ndio, picha napenda lakini sio sana. Kwa sababu picha huwa mara nyingi zinapenda sana kupigwa na wanawake. Picha huwa napenda ratha nikiwa na familia yangu, nikiwa na mke wangu, kwa ajili ya kutunza kumbukumu. Na mara nyingi huwa nazipiga wakati wa siku kuu. Na kwa sasa zimekua ni nyingi kwa sababu kila mtu anaeza kapiga picha kwa kutumia simu yake ya mkono.

Kazi zangu huwa nazipanga kwa njia mbili. Kwanza kazi zile zinazo hitajika mapema, kazi ambazo zimeachiliwa kuja na zizo waikuja. Na kwanza tuta tumia au tutashughulikia kazi hizo zilizp kuja kwa dharura ili tusiweze kusababisha madhara kwa watu wenye dharura.

Mimi mara nyingi nashiriki katika jamii yangu hasa kipindi tunafanya kazi, tofauti, tofauti, kipindi cha furaha, tunafurahi pamoja nao, kipindi cha kulia, tunalia pamoja nao, na kwa kukufanya hivo kuna sababisha sisi tuweze kufahamiana na watu wengi, tuweze kuwa na upendo na kuwasaidia jamii wale ambao wanaohitaji.

Mazoezi ambayo nayafanya mara nyingi ni mazoezi ya kukimbia na michezo na kwa siku nafanya mara mbili asubuhi na jioni na penda kufanya mazoezi hiyo kwa sababu yana himarisha afya yangu yananifanya kuwa mwenye nguvu yananiepusha na maradhi ambayo sio ya lazi.

Study muhimu kwa kazi yangu ni kujua namna ya kutumia mitandao ya kijami na teknolojia na kompyuta. Bada kujua hivyo tu, utaweza kuweza kufanya kazi kwa urahisi. Kwa sababu asilimia kubwa ya kazi, tunasifanya sisi ni mitandaoni. Ukidikita sana kwa kujua kazi mitandaoni, utaelimika na kupata pesa nyingi.

Hapana, sipendi kununua vitu mtandaoni. Kama nitanunua, ni mara chache sana. Kwa sababu, asilimia kubwa ya mtandaoni wapo matapeli wengi. Kwa hiyo, usipokuwa makini kujua ni nani unafanya naye biashara. Unaeza ukapata hasara kubwa na ukaumia sana au ikakufanya urudi nyuma kiuchumi na kimaendeleo zaidi.

Mimi vifavya nguwa na vifafisha marambili kwa mwezi kwa sababu havikai sana kwenye mazingira machafa wa ya vumbi na havihitaji kusafishwa sana kwa sababu vikianza kusafishwa sana vinaweza vikawahi kuharibika kwa sababu ili usafishe vinahitaji kufunguliwa vyote na kuweza kurudishwa kama mwanzoni kule kufungua na kufunga vinaeza vikasababisha vikapo.

Ndiyo, huwa napenda kutembea kwa miguu ni moja ya mazoezi huwa nayafanya sana. Yananifanya nipunguze mafuta mwilini, yanifanya nipunguze sumu, yanisaidia mimi ili nisiwezi kupata maradhi wakati wa uzee wangu, yananifanya niwe imara kwa kutembea kwa miguu yanikutanisha na watu ambao tunaishi nao kwa pamoja mara.

Mimi nakipawa kwanza chakucheza pili cha ushauri huwa nikimshauri mtu lazima akilifuatilia lile jambo niliyomshauri Lazima afanikiwe na tatu nakipawa chakuona fursa mapema sana Kabla wengine hata kuziona na hiyo imesaidia mimi kuweza kufanikia mapema kabla ya watu wengine.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota hasa wakati wa jioni kwa sababu nyota hizo zinaonyesha namna gani mungu ameiumba dunia, pia nyota hizo zinaonyesha namna gani dunia na anga zimepambwa na vitu vizuri. Na nyota, pia kuna zile nyota ambazo, watu wanakuwa nazo kwenye maisha.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda mimi ni kipindi cha vichekesho na kipindi cha taarifa habari za kitaifa na kima taifa. Vipindi vya vichekesho vinanisaidia mimi kuweza kupunguza msongo wa mawazo na kusikia vichekesho na kuweza kupumzika vizuri. Na habari za kitaifa na kima taifa zina nipatia matukio mbalimbali yaliyo tokea katika nchi zajirani nanchi yetu.

Ndio nimewai kutembelea ziwa Victoria. Ziwa Victoria ni ziwa kubwa sana nchini Tanzania na Afrika mashariki. Ziwa Victoria lina vi mazao mengi hasa samaki aina ya sato na sangara. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu ni wavuvi. Kwa hiyo kwa kutumia ziwa Victoria linasaidia watalii waje wengi na watu wengi waweze kupata kipato chao wa kufanya biashara ya sama.

Ndiyo, napenda sana hesabu, kwa sababu huwezi kuepuka hesabu na maisha ya sasa kuwa ukitaka kufanya biashara, lazima ujue hesabu ukitaka kuchora, lazima ujue hesabu Kwa hio hesabu ni somo la msingi sana kwa kila moja na hesabu ni somo ambao nilifaulu wakati niko shuleni Kwa huo nalipenda sana na inanipatia uwezo wa kusimamia biashara mbali mbali.